Kwa maoni yangu, kuchelewa kwenye miadi au sherehe si jambo zuri hasa kama mtu anangojewa na watu wengine wakati mwingine mtu anaweza kuchelewa kwa sababu ya foleni, usafiri au dharura isiyotarajiwa hata hivyo ni muhimu kustahili kufika kwa wakati na kuheshimu muda wa wengine. Ikiwa nitajua nitachelewa ni muhimu kujulisha mtu mapema asante.

Kazi ninayopenda kufanya hata kama nimechoka ni ile ya biashara ya Forex ingawa nahitaji muda mwingi kuchunguza na kuchagua soko, mimi hufurahia kwa sababu inanipa changamoto na kunifanya nijifunze mambo mapya kila siku. Wakati mwingine kuchagua chati na kutafuta wakati mzuri wa kufanya biashara kunaweza kuchosha. Lakini bado naipenda kazi hiyo, asante.

Karibu na ninapoishi kuna eneo la kijani lenye miti na nyasi mingi. Napokwenda huko huwa napenda kutembea kukaa chini na kufurahia hewa safi na utulivu wa mazingira wakati mwingine pia hufanya mazoezi mepesi ya kusikiliza sauti za ndege baada ya kukaa huko kwa muda huwa najisikia mwenye furaha nimetulia na mawazo yangu yanapungua kwa hiyo eneo hilo la kijani nisaidia kuwa na kupumzika akili na kufanya mwili wangu kujisikia vizuri asanti.

Nyumbani wazee hutunzwa kwa kuwapa heshima chakula kizuri na kuhakikisha wanapata mahitaji ya kila siku. Nakumbuka kuwapa dawa zao kwa wakati ikiwa wana dawa wanazotumia na kuhakikisha wanaenda hospitalini wanapohitaji matibabu pia tunawasaidia kufanya kazi ambazo ni ngumu kwao na kuhakikisha wanapata muda wa kupumzika kitu kigumu zaidi ni wakati wanapokuwa wagonjwa na wanapohitaji msaada wa kila mara, na kila familia hujaribu kugawana majukumu ili kuhakikisha wanatunzwa vizuri. Asante.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni soda ya aina ya novida naipenda kwa sababu ina ladha nzuri na huniburudisha napokuwa nimechoka au ninapokua na kiu mara nyingi hunywa novida wakati wa chakula hasa napokuwa na marafiki hau familia pia napenda kuinywa wakati wa mapuziko hau baada ya shughuli kama kucheza mpira baada ya kuinywa huwa najisikia mwenye furaha na ninaburidika asante.